Ndio kuwafahamu majirani zangu ni jambo muhimu sana. Husaidia kujenga ushirikiano amani na usalama katika jamii. Majirani mnapofahamiana hua rahisi kusaidiana wakati wa shida au furaha. Pia huondoa migogoro huongeza heshima na kuleta urafiki mzuri. Jamii yenye majirani wanaofahamiana hua na mshikamano na maisha yenye utulivu zaidi.

Rangi yangu ninayoipenda ni bluu na ninaiona kama rangi ya utulivu, amani na akili safi. Bluu huonekana sana binguni na baharini na hunipa hisia za uhuru na utulivu kila ninapoiangalia. Pia ni rangi inayopendeza kwa macho na inasaidia kuzingatia vizuri mambo mbalimbali.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa maandishi kwa sababu yanatoa muda wa kufikiria vizuri kabla ya kujibu na kuepuka mkanganyiko. Pia napenda mazungumzo ya ana kwa ana pale inapowezekana na kuwa hujenga uelewano na ukaribu zaidi. Mawasiliano mazuri hunisaidia kuelewa watu na kushirikiana kwa heshima na uwazi.

Napenda kusikiliza radio. Radio hutua habari, burudani na mziki na unaweza kuipata papote bila kutumia data nyingi. Pia ninjia nzuri ya kuji, funza mambo mapya au kufuatilia matukio ya sasa na inaweza pia kuleta hisia za utulivu au furaha kulingana na kipindi kinachosikika.